Katika ulimwengu wa leo, unaongozwa na teknolojia mtandao umekuwa chanzo kikuu cha kupata habari kwa haraka na kwa urahisi. Mimi husoma habari mtandaoni kupitia majukwaa mbalimbali ambayo hunisaidia kuelewa kinachoendelea nchini, barani Afrika na duniani kote. Njia hizi hunipa taarifa kwa wakati, kwa garama nafuu na kwa maana inayoendana na mahitaji yangu. Kwanza, tovuti za magazeti na vituo vya habari ni chanzo muhimu sana. Magazeti mengi ya kitamaduni sasa yana tovutu zao ambapo huchapisha habari za kisasa, kisiasa, kiuchumi, kielimu na kijamii. Faida ya tovuti hizi ni kuwa habari zao mara nyingi huwa zimehaririwa vizuri zina vianzo vinavyoaminika na hufuwata maadili ya uandishi wa habari. Pia hupatikana saa ishirini na ine hivyo msomaji anaweza kusoma habari wakati wawoto. Pili, mitandaoni ya kijamii kama vile Facebook, X kwa zamani iliyokuwa inaitwa Twitter na Telegram. Imekuwa njia maarufu ya kusoma habari. Kupitia mitandao hii, watu hupata taarifa kwa haraka sana. Hasa habari za dharura, kurasa rasimi za vyombo vya habari, waandishi wa habari na taasisi za serikali, huchapishwa taarifa muhimu moja kwa moja. Hata hivyo ni muhimu kuwa makini kwani mitandao ya kijamii pia husababisha habari za uongo, husambaza habari za uongo. Hivyo msomaji anapaswa kudhibitisha taarifa kabla ya kuziamini. Tatu, progiramu za simu za habari huchangia pakubwa katika usomaji wa habari mtandaoni. Progiramu hizi zinajulikana na kimombo kama apps humruhusu mtumiaji kuchagua aina ya habari anazo zipenda kama michezo, biashara au burudani. Pia hutuma arifa ama notification kwa kimombo pale habari mpya zinapochapishwa jambo lina musaidia mtu kubaki na taarifa za hivi punde. Zaidi hayo, blogu na tovuti za uchambuzi hutoa maoni ya kina kuhusu maswala mbali mbali. Hizi hunisaidia kuelewa siyo tu nini kimetokea bali pia kwa nini kimetokea na athari zake kwa jamii. Kwa ujumla nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari, mitandaoni ya kijamii, progiramu za simu na blogu. Ingawa mtandao una faida nyingi ni wajibu wa msomaji kuchagua vianzo vina vyoaminika, kudhibitisha habari na kusoma kwa umakini ili kuepuka kupotoshwa.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani hunisaidia kujidhamini, kujifunza na kuboresha tabia, mawazo na utendaji wangu. Mimi hupokea maoni kwa mtizamo, chanya na kwa moyo wa kujifunza. Nikitambua kuwa, hakuna mtu mukamilifu na kila mmoja ananafasi ya kuboresha. Kwanza, ninapokea maoni kusikiriza kwa makini bila kukatiza anayezungumza. Hi hunisaidia kuelewa hoja inayotolewa kwa sababu zirizo nyuma ya maoni hayo. Kusikiza kwa umakini huonyesha heshima kwa anayatoa maoni na hunipa nafisi ya kufikiria kabla ya kujibu. Pia, hujaribu kutodhani kwa kira maoni yanayotolewa kwa niambaya, mbari huangaria lengo lake ili ni kusaidia hu kushauri. Piri, ninajitihadi kuwa mturivu na mwenye subira, hasa ninapopewa maoni ya kunikosoa. Badea kukasirika kujitetia haraka, hujiuriza kama kuna ukweli wowote katika maoni hayo. Ikiwa maoni ya namsingi, kuyakubali na kuyatumia kwa fulsa ya kujirekebisha. Hi hunisaidia kuwa binafsi na kitaaluma. Pia ninapokea maoni chanya kwa shukurani na unye nyekevu. Maoni ya kunisifia hunipa motisha ya kuenderea kufanya vizuri. Lakini siyachukuri kama sababu ya kujiona bora kuliko wengine. Badala yake huyatumia kama hamasa ya kufanya juhudi zaidi ya kuwa mfano mzuri kwa wengine. Zaidi ya hayo, huuliza maswali pare ninapohitaji fafanuzi zaidi kuhusu maoni niliopokea. Hiu hunisaidia kuerewa kwa undani na kupekuwa kutoerewana kutoerewana. Pia, ujaribu kuchuja maoni nikichukua ya rio na manufana kuyacha yale ya sio na msingi au yenye ni ya mbaya. Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa heshima uturivu na nia ya kujifunza. Kupitia maoni nimeweza kuboresha mawasiliano yangu mahusiano yangu na uwezo wangu wa kufanya maamuzi bora katika maisha yangu.

Mavazi ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu huonyesha utu latha na mahitaji ya mtu kuringana na mazingira ariyopo. Kati ya suruari na sketi, mimi hupenderea suruari kwa sababu kadhaa zina husiana na faraja uhuru wa kufanya shuguri mbali mbali na hali ya maisha ya sasa. Kwanza kabisa, suruari hunipa faraja kubwa ni napokuwa ni kifanya shuguri za kila siku. Iwe ni kuenda shureni, kazini au kufanya matembezi. Suruari hunirusu kusonga kwa uhuru bila kujari aina ya shuguri ninayofanya. Ninapoitaji kukimbia kuinama au kukaa kwa muda mrefu, suruari huwa raisi zaidi na hufanya nijisikie huru na sarama. Pili suruari ni vazi linarofaa katika mazingira mengi tofauti. Inaweza kuvaliwa wakati wa baridi, mvua au hata jua kali. Pia, kuna aina nyingi za suruari kama jeans, khaki au suruari rasmi ambazo zinafaa kwa mahafla mbali mbali. Hii hunifanya nione kuwa suruari ni bazi rinalo bandirika kuringana na maitaji ya wakati na mahali. Tatu napenderea kusuruari kwa sababu hunipa kujiamini. Ninapovaa suruari najihisi nipo tayari kukabiliana na changamoto za siku. Bila kuhofu na kutojisikia hulu au kutojistiri ipasavyo. Kujiamini huku hunisaidia kuwasiliana vizuri na wengine na kufanya kazi zangu kwa umakini. Hata hivyo, ninatambua kuwa sketi pia zina nafasi yake muhimu. Sketi huonekana nadhifu na maridadi. Hasa katika hafla rasmi au za kiutamaduni. Watu wengine huzipendelea kwa sababu ya utamaduni, imani au radha binafsi, jambo ambalo linapaswa kuheshimiwa. Kwa ujumu ya injawa sketi ni vazi nzuri na lenye dhamana yake mimi hupenderea suruari kutokana na faraja uhuru na urahisi wake katika maisha ya kila siku. Muhimu zaidi ni kira mtu kuvaa anachosikia nacho kwa heshima na kujiamini. Bila kurazimishwa na mitizamo ya wengine.

Kuna maeneo ya mengi ya kihistoria duniani yenye hadithi za kuvutia na mafunzo muhimu kwa binadamu. Kati ya maeneo hayo yote, mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Hasa piramidi ya giza. Eneo hii linavutia sana kwa sababu linahistoria ya kipekee siri nyingi na umuhimu mkubwa katika maendeleo ya ustarabu wa mwanadamu. Kwanza, piramidi ya misri ni miongoni mwa maajabu ya dunia ya kale yaliodumu hadi leo. Zilijengo maelfu ya miaka iliopita wakati ambapo teknolojia ya kisasa haikuwepo. Hali hii hunifanya ni shangae jinsi watu wakati huo waliweza kujenga majengo makubwa na imara kiasi hicho kwa kutumia zana za kienyeji. Kutembelea eneo hilo kungepanua ufahamu wangu kuhusu ubunifu akili na bidii ya binadamu wa kale. Pili, ningependa kujifunza kuhusu maisha ya wamisri wa kale. Hasuswa imani zao, utawala na utamaduni wao. Piramidi zilikuwa na husiano mkubwa wa wafalme waliokuwa wakijulikana kama mafarao. Na zilichukuliwa kuwa makaburi yao. Kutembelea eneo hilo kungenisaidia kuelewa jinsi walivyo heshimu maisha baada ya kifo na nafsi ya dini katika jamii yao. Pia eneo hili linadhamana kubwa kielimu. Kwa mwanafunzi au mpenda historia kama mimi huona ushahidi halisi wa kile unachosoma vitabuni kuleta uelewe kwa kinazaidi. Ningependa kuona michoro ya kale, maandishi ya kijiografia na mabaki mengine ya kihistoria yanayoonyesha maisha ya zamani. Zaidi ya hayo, kutembelea piramidi za misri hujanipa fursa ya kukutana na watu kutoka mataifa mbali mbali kwani ni kivutio kikubwa cha watalii. Hii ingenisaidia kubadilisha mawazo na kujifunza tamaduni tofauti. Kwa jumla, piramidi za misri ni muhimu ni mahali pa kihihistoria ningependa kutembelea kwa sababu ya historia yake ya kuvutia. Umuhimu wake kielimu na mchango wake mkubwa katika historia ya dunia. Kutembelea eneo hili kungenipa maarifa uzoefu na kumbukumbu zisizo sahaulika.